Muziki ni kitu kinachonipa furaha sana, napenda sana bongo pop kwa sababu ina nguvu na ina mdundo mzuri. Pia napenda reggae na klasi kwa sababu ya ujumbe wake na utulivu wake. Miongoni mwa wasanii ninapenda ni Diamond Platinumz kutoka Tanzania na Bob Marley aliyefariki miaka mingi iliopita. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki wakati nikiwa peke yangu labda wakati wa kupumzika au wakati wa kufanya kazi. Muziki unaonipata unaniweka kwenye hali ya furaha, utulivu na mara nyingine, unaniwezesha kufikiria zaidi.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza ya malengo makuu, kwanza kuangalia kazi zote zinazotakiwa kufanya, kisha naziorodhesha kulingana na kipa umbele. Kazi muhimu na zenye muda mfupi wa mwisho huzifanya mapema wiki inaanza, pia napanga ratiba ya kila siku ili nijue ni muda gani ntatumia kwa kila kazi. Huwa naweka muda wa kupamuzika ili kuepuka uchovu na mwishoni mwa wiki najitahidi kuona kilichoenda vizuri na kinachohitaji kuboreshwa wiki inayofuata.

Ndiyo, mara chache naweka picha zangu mtandaoni, lakini kuchagua kwa umakini. Napenda kushirika picha ambazo zina maana, nzuri, au kumbukumbu malo. Kama wakati wa tukio fulani au safari, pia huangalia faragha yangu, hivyo siwezi kuweka kila picha au taarifa binafsi. Kwangu ni muhimu kuweka uwiano kati ya kushiriki maisha yangu na kulinda nafasi yangu binafsi.

Ndio, nimewahi kulima hasa kwenye bustani ya nyumba au shamba ndogo la familia. Kwa kawaida, huanza kwa kuchagua mbengu nzuri, kisha kulima kwa makini, kuzingatia unyevu wa udongo na mzunguko wa mvua. Nimejifunza kuwa kulima ni kazi yenye subira, haimalizi matokeo mara moja bali unapaswa kuwa makini na kuendelea kulisha na kulinda mimea ili ipate ukuaji bora. Pia kulima kunafundisha nidhamu na uwajibikaji kwa sababu unahitaji kuzingatia muda kuangalia, kuondoa magugu na kulinda mimea dhidi ya wadudu. Uzoefu huo pia unaleta furaha ya kipekee unaposhuhudia mbengu zinazopanda zikikua na kutoa mzao.